Zawadi ambayo nzuri nishaipokea kwa maisha yangu. Ilikuanga simu ambayo nilimunuliwa na mpenzi wangu nilikuwa nampenda sana mwaka uliopita. Alinizawadi na simu kama zawadi ya kuwa na yeye kwa mapenzi kwa muda mrefu na kukua mwaminifu na kumuheshimu.

Ya mi napenda kujifunza historia mimi ni mwana wa historia kama vile vita za kale napenda kujifunza historia kama hiyo kama mambo ya mpira historia ya kitambo mimi huwa napenda kujifunza mimi mwenyewe ya imekuwa taratibu yangu kila siku kuenda ingine.

Napenda kununua mchele, mchele ambao ni chakula ambacho nakipenda. Na machungwa, machungwa ambayo ni chakula ingine pia naipenda hizo ni chakula ambazo huwa zinanifulaisha. Zaidi na zaidi wakati niko kwa nyumba ata wakati ambao si yuko kwa nyumba.

Apana mimi sipendi kupanda mulima ni njambo ambaro si raisi kwangu kupanda mulima nitachoka sana zaidi na zaidi na mwili wangu utachoka sana na nitatumia nguvu mingi ambayo sipendi kutumia so ka ka kwa ufupi mimi sipendi kupanda mulima.

Wikendi mimi huwanapenda kupumzika. Na kufanya mambo ambayo ni ya kustarehe. Kama wikendi ni napanga kwenda kukunywa kahawa. Kwa hoteli nikitulia nikiwa na marafiki zangu na familia. Na nitapenda tu kwenda na familia pekeeyao ju nikiwa na wao najiskia vizuri. Na nikiona filamu kama vile filamu za kitambo za vita napenda kuziona zaidi wikendi nikiwa nimetulia.

Mazoezi yangu huwa naifanya mara tatu kwa wiki. Mbao ni huwa napenda kuifanya hivo. Kwa sababu ya shuguli zingine za maisha na huwa inanisaidia sana ni kifanya mara tatu kwa wiki. Inakuwa sawa nimekamelika zaidi.

Wazo mzuri ambalo nikonalo ya siku ni kujituma zaidi kutia bidii katika kila jambo ambalo unafanya na kujituma zaidi kufanikisha kila atu ambayo nimechukua katika maisha yangu hilo ndo naeza sema.

Uwa nashungulikia makosa kazini ndiyo. Na kushungulikia makosa huwa naangalia venye makosa imetendeka nini kilikuwa kinaendelea. Na nini kikatendeka. Ndio hiyo makosa ikatendeka. Na huwa naisuluhisha kwa njia ambayo inafaa ndiposa tuwesi kuendelea na hiyo kazi.

Nikiwa nje ya nyumbani. Mimi sipendi kukula. Na ikiwezekana huwa na vumilia hadi nirudi kukula nyumbani. Kwa sababu napenda chakula ya nyumbani. Ambayo nimezoea. Hivyo ndio napenda chakula ya nyumbani sipendi kukula nje hata kidogo.

Napendelea mahali ya kimya, mahali ambapo hakuna kelele, kwa sababu kwa kawaida yangu mimi napenda utulivu, mahali kuna kelele, sipendi hata kamwe, mahali kuna kimya, hapo ndio napenda zaidi na zaidi.

Kwa kawaida yangu mimi napenda kahawa. Napenda kukunywa kahawa wakati wa jioni. Kahawa ambaye ikona sukari Kidogo. Sipendi sukari mingi napenda sukari kidogo. Huwa naikunywa wakati wa jioni. Kwa nyumba napenda sana kuikunywa kwa nyumba na nikiikunywa hua najihisi vizuri najihisi mwili wangu ukona utulivu na ukona furaha.

Jambo mzu la muhimu kwangu la dini ni kuheshimu dini. Kufuata kanuni za dini. Kuheshimu wenye dini na kuzingatia maelekezo ya dini. Wakati wowote ule ukiwa karibu na wakubwa wako ama ukiwa mbali na wao.

Sifa kwa kiongozi ambaye ni mzuri, kiongozi ambaye anamuheshimu mungu na anaheshimu watu. Kiongozi ambaye anasikiza wale ambao anawaongoza. Hiyo ndiyo sifa ambayo najua ya kiongozi ambaye ni mzuri kwa jamii.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu kwa sababu ni njia ambayo inachukua muda mchache nawasiliana nao wakati mzuri na inakuwa ni njia ambayo ni rahisi na ambayo haina pingamizi mingi. Ni njia ambayo naipenda kwa sababu ni njia ambayo iko na utulivu.

Nimewai safiri Dubai ambapo ni mahali mbapo ni pazuri sana kwa mwonekano kulingana na mimi mahali ambapo nili papenda zaidi leta mahali tena kurudi huko Dubai. Sabu ni mahali mbapo nilifurahia sana utulifu wake.

La sipendi hadithi za ajabu. Hizo ni hadithi ambazo sijawahi penda hata kidogo hata kuzisikiza ama kuziona filamu zake. Sipendi hata kidogo kwa hisia zangu ni hadithi ambazo hazinifurahishi na sizipendi.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha uimbaji mziki iyo kipawa ambayo sina kipawa ambayo ta nikijaribu mziki najingundua kwamba ni iyo kipawa. Sina ata kidogo.

Hali ya leo ya mawingu ni jua ambayo inaleta joto mingi zaidi. Nimeweza kuvalia kaptura, nimeweza kuvalia nguo ambazo ni nyepesi, ambazo hazina joto mingi. Hali kama hii ni hali ambayo inaipenda, najisikia vizuri, najisikia mwili haukona joto vizuri na hali kama hii ningependa tu iendelee. Ningependa kufanya kazi kwa hali kama hii.

Rangi ambayo naipenda ni rangi ya majano. Iyo rangi naipenda sana inanikumbusha jinsi wanyama wale ambao wanaishi kwa kutengemea vyakula ambazo ni za majano na wanakula hizo chakula kwa maisha yao yote So rangi ya majano inanifanya nione Why ndani yangu na ndani ya wanyama. Fitu ambavyo namiliki vya rangi ya majano. Ni kama vile nguo, nguo zangu, shati, nikonazo za majano na hii rangi napenda kuiona, hasa nikitembea mahali kuna miti. Nikiona rangi ya majano huwanajisikia vizuri.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya samaki, napenda samaki ni nyama ambayo ni nyama si ngumu kwa kutafuna ni nyama ambayo imetulia ni nyama ambayo haina haina mambo mingi ukiamua kukula nyama ya samaki unakula nyama mzuri ambayo iko na ladha mzuri na inakupea nguvu.

Napenda kununua vitu mtandaoni. Kama vile nguo, kama vile simu, kama vile saa mapambo. Napenda kuzinunua sana mtandaoni ikikua. Ikiwa ni za kambuni ambazo zinajulikana ambazo ni za ukweli na zinajulikana na wanainchi.

Ninapofanya kazi napoanza mara hiyo huwa naangalia kama kila kitu inafanya kazi venye inafaa. Naangalia kama kazi yote venye naipanga venye itaenda hiyo siku na kuieka mpangilio mzuri wa hiyo siku.

Ndiyo, huwa natoa sadaka au michango ninapoenda katika sehemu za kuabudu ama sehemu ambazo michango inafanyiwa. Huwa natoa kulingana na kile kiwango ambacho nimeamua. Na nafanikisha hiyo michango iendelee ama katika kutoa sadaka pia natoa.

Ndiyo niliwahi enda kwa tamasha ya mziki ambao likuwa mziki wa bongo ambao nilifurahia sana kwa tamasha kama iyo nilifurahia sana na wale ambao walikuwa hapo, walikuwa mahali hapo. Ilikuwa ni mahali ambayo nili zidi kufurahi na kufurahi sana kutamani aje tena.

Ndiyo napenda asali, asali ni tamu sana. Nimekuwa nikipenda asali kutoka nikiwa mtoto mdogo hadi wakati kama uu, hua nakula asali na naipenda sana. Ni chakula na ambacho ni kitamu sana kwa watu wote.

Kwa jua kali ikikuwa kali huwa na jikinga na mwavuli lakini kwa kawaida yangu sipendi kutembea kwa jua akali. Lakini wakati jua ime nipata huwa najikinga na mwavuli ndo maana isiweze kunichoma mwili wangu sana ama isiweze kuniumiza katika ngozi yangu.

Tukio hile muhimu kwa maisha angu hile yenye naeza sema. Ni hile siku yangu ya kuzaliwa. Ilikuwa siku ya muhimu sana kwa maisha yangu ambapo niliweza kuzaliwa nikaingia katika ulimwengu. Kufanya harakati zangu za maisha na ndiyo siku ya maana sana. Muhimu sana kwa maisha.

Ndiyo mimi huwa napenda kupiga vyombo za muziki kama vile gitaa wakati mwingine ni naeza enda kupumzika mahali nieze kucheza vyombo za muziki kama vile gitaa ni chombo ambayo huwa kinanifurahisha sana kwa hiari ya muziki ana kipenda sana.

Ndiyo uwa nafaa saa. Kawaida mii nimezoea kuvaa saa. Ndiyo niwezo kuangalia. Mpangilio wa mambo yangu na masaa vile inaenda. Jambo ambalo ninazoea kuvalia saa. Kwa maisha yangu huwa napenda kuvaa saa.

Napenda kuenda kutembea na familia yangu, tunaenda tunakula pamoja, tunaongelea pamoja, tunaenda maeneo mpya mpya na familia yangu, iyo ndo napenda zaidi kufanya na familia yangu.

Lengo ambalo nikonalo la muda mrefu. Kazini, ni kuzingatia kazi isiweze kuharibika ama tusiweze kupata hasara katika ile biashara ambao tunafanya. Ni jambo ambalo linanipea muda murefu sana.

Maali ya historia ambapo ningependa kutembea ni kule Jerusalem. Mahali ambapo Yesu alikuwa. Anafanya mambo yake. Mahali kuna kuna mambo mingi ambayo ya kihistoria ya Christians.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya manjano, ni rangi ambayo hata mimi mwenyewe napenda kuivalia kwa mavazi yangu, ni rangi ambayo huwa inanivutia sana, na ni rangi ambayo nikiiona huwa naona uhai.

Kile kinaonifanya nicheke zaidi ni zile michezo za watoto. Sana sana watoto wangu wanakuanga na michezo ingine ambayo ukikuwa na wao wakifanya michezo yenyewe utajipata tu umecheka zaidi na zaidi.

Ninaposimama dirishani mwangu nikitazama nje huwa naona miti naona majengo ya majirani na huwa napenda kusimama kwa dirisha yangu wakati wa asubui asubui sana naangalia naona jinsi kama wakati wa mvua jinsi mimea imebadilika imekua tofauti na wenye kulikuwa na wakati wa ukame. Na uwa nahisi vizuri sana wakati ambapo nimesimama hapo najisikia napigwa na upepo vizuri sana sana wakati wa asubui.

Kwa kazi yangu nataka kufikia miaka ya sitini ambapo nitaamua niende kwa likizo ama niaamue kustaafu. Kwa sababu itakuwa nimeitimu yale malengo yangu ambayo nimekuwa nayo kwa hiyo kazi.

Haa, wakati wangu wa jioni unakuanga na muda mfupi sana. Ni wakati ambao nimetoka kazi. Wakati ambapo najitayarisha nikule chakula changu cha jioni. Wakati ambapo najitayarisha niweze kulala kwa sababu ya uchovu mwingi wa kazi. Ni wakati ambapo najisikia vizuri baada ya kufanya kazi ya siku. Ni wakati ambao naweza kupumzika niweze kupata nguvu ya kufanya.

Ujuzi wambao huwa nautamani kujifunza ni ujuzi wa kuwendesha ndege ni ujuzi ambao huwa nawona ukiwa wali ya juu zaidi. Na uwa natamani sana kujifunza kuwendesha ndege kwa sababu wana utamani ni ujuzi mzuri wali ya juu ambao naupenda sana.

Nguvu zangu kazini ni kuwa mimi ni musimamizi. Huwa na simamia wenzangu wakati wowote ule na kuhakisha ya kwamba kila njambo linafanyika na mtiririko mzuri. Na kila jambo linafanyika kwa wakati ufao katika kazi.